Napenda filamu yenye hadithi ya kusisimua, maadili masuri na mahusiano ya kisihia ya kati ya wahusika. Napenda filamu kama The First Suite of Happiness kwa sababu inawanyesha juhudi matumaini na ushindi dhu didhi ya changamoto. Inatia mwayo na kufundija kuhusu uvumilifu na mapambano ya maisha.

Ninapo kutana na mabadliko kazini, huwa nayakubali kwa mtazamo, chanya na wa kujifunza, huwa najitahidi kueleza sababu za mabadiliko hayo, na jinzi yanavyathiri kazi yangu na timu yangu kwa ujumla. Pia napenda kuwa mstari wa mbele kujifunza mbinu au mifumo mipya, na kushirikisha wenzangu ili kuyatekeleza kwa ufani.

Mimi husikiliza mziki wa rhumba, injili na bongo flavaa, rhumba hunipa utulivu na burudani kutokana na ala na ujumbe wake wakihisia, injili ni muhimu kwa sababu hunijenga kiroho na kunipa matumaini Hasa nyakati za changamoto bongo flava napenda kwasababu inahisia maisha halisi.

Kumbu kumbu nzuri nilio na kutoka utotoni ni kucheza na marafiki majirani. Majira ya jioni bila kujali mudo ukisonga tulicheza michezo ya jadi kama kombo lela kurusha kamba na kuchifija kisha kurudi nyumbani tukiwa tumechoka lakini na furaha nyingi.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupenda kutumia muda huo kupumzisha akili Kwa kula kitu kidogo kunywa maji ya chai, kutembea kidogo ili kunyoosha mwili au kuzungumza na wenzangu Kwa maongezi mepesi, hiyo hunisaidia kurudi kazini nikiwa na nguvu na umakini zaidi.